Wana nyingi ninafanya mazoezi asubuhi kwa sababu, asubuhi mwili wangu huwa na guvu na akili iko wazi zaidi. Mazoezi ya asubuhi unisaidia kuanza siku nikiwa na amasa na kuondoa usingizi. Hata hivyo siku ambazo, ninakuwa na ratiba gumu ufanya mazoezi jioni ili kupunguza uchovu na msongo wa mawazo uliokusanyika siku.

Wakati ninapopata wasiwasi huwa najitahidi kutuliza akili yangu kwa kufanya mambo yanayonisaidia kupunguza mawazo. Mara nyingi huanza kwa kupumua polepole na kwa kini ili kurejesha utulivu. Pia hupenda kutembea nje kwa dakika chache kwani hewa safi hunisaidia kufikiria. Vizuri.

Napenda aina ya filamu ya kisaikolojia na za maisha halisi. Ambazo zinanifanya nifikirie mambo kwa kina na kuelewa hisia na changamoto za binadamu. Filamu hizi mara nyingi na funika masuara ya famedea, ulafiki, mapenzi na madili na unipa suamora maisha pamoja na budani. Pia napenda filamu ya kuchunguza, uchunguzi na sayansi.

Kitendo cha wema ambacho ni mewahi kufanya ni kusaidia jilani yangu wakati wa shida na wa kifedha. Jirani yangu alikuwa na changamoto ya ghafla na ya kupata chakula cha familia hivyo ilimusidia kununulia mahitaji ya msingi kama wali na mboga. Kitendo hicho kili nifanya nijisikie furaha kubwa kwasababu nilijua nilikuwa sehemu ya suruhisho na hakuwa peke yake kushugulikia tatizo.

Hapana, sijai kufuga mnyama na kwa kweli sipendi kufanya hivyo. Nadhamini wanyama na kuona muhimu wao katika mazingira na maisha ya binadamu. Badala yake napendelea kula chakula kinacho patikana kwa njia salama. Na isiyo athiri wanyama kwa ukali. Pia nina amini kuwa kuheshimu wanyama ni sehemu ya madili mema na huruma.

Napenda kutembea maeneo ya asili yenye utulivu hasa sehemu zenye miti mingi na mandhari ya kijani. Mara nyingi napendelea kutembelea kwenye bustani au hifadhi karibu na nyumbani. Kwa sababu hewa safi na mazingira tulivu hunisaidia kupumzika na kusafisha mawazo yangu.

Ndio, napenda kuogelea. Hii ni kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika na kufanya mazoezi bila kuchosha mwili sana. Kuogelea hunipa hisia ya uru, hasa, ninapokuwa majini nikisogea taratibu. Pia ni zoezi inarosadia kupunguza, msongo wa mawazo na kuongeza nguvu za mwili.

Shauri muhimu kwa mtu anayeanza kazi ni kuanza. Kuanza kwa nidhamu na mpangilio dhabiti ni muhimu kuelewa majukumu yako vizuri na kujaribu kuyatimiza kwa ubora bila kuchelewa. Pia usisite kuuliza maswali na kujifunza kutoka kwa wenzako waliokua kwenye kazi hiyo hapo awali.

Napendelea mazingira ya kazi tulivu na yenye mpangilio na ushirikiano mzuri katika kati ya wafanyikazi nafurahia mahali ambapo kila mtu anaheshimiana mawazo yanashirikishwa kwa huru na hakuna kilele nyingi zinazochanganya akili.

Huku Nairobi hadi ya hewa inaonekana. Inaonekana mawingu mengi na joto. Takriban na joto kiasi. Asubui kuna mawingu mengi na mvua ya mara kwa mara. Hivyo angarau hadi asubui itakuwa baridi kidogo. Kwa jumla ni siku wenye changamoto kidogo. Kwa matumizi ya jua lakini pia ina fursa ya jua katika katikati ya mchana kama.